Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya kiangazi yenye joto la wastani. Hasa yale yanayofuata mvua za masika. Kipindi hiki kupatikana mara nyingi katika sehemu nyingi za Kenya ambapo ardhi huwa na unyevu mimea imechanua vizuri na mazingira yanaonekana safi na ya kuvutia. Ninapenda majira haya kwa sababu hali ya hewa huwa rafiki. Si baridi sana wala si joto kali kupita kiasi katika majira haya shughuli nyingi za nje huwa rahisi kufanyika ni wakati mzuri wa kufanya kazi za shambani kutembea au kukutana na familia. Na marafiki bila mvua kuingilia pia wakulima hunufaika kwa sababu mazao hukua vizuri jambo linalochangia chakula na mapato kwa familia nyingi nchini kwetu.

Kwa ujumla mimi ni mtu wakuwahi na huiyona hiyo kama tabia muhimu sana katika maisha ya kazi na ya kijamii. Kuwahi hunisaidia kupanga siku yangu vizuri, kuepuka presha ya dakika za mwisho na kufanya mambo kwa utulivu na umakini. Ninapoanza shuguli mapema, hupata nafasi ya kujiandaa vizuri na hata kushugulikia changamoto zizotarajiwa bila wasiwasi.

Ninapojifurahisha wakati wa furaha mara nyingi huchukua hatua za kushiriki hisia zangu na kufanya mambo ninayoyapenda. Kwa mfano napenda kutumia muda na familia au marafiki kucheka pamoja kushirikiana katika shughuli za kijaii au hata kufanya shughuli za burudani. Kama kusikiliza mziki, kucheza michezo midogo au kutembea katika maeneo ya asili. Hii hufanya furaha yangu kua ya kweli na ya kudumu kwani nahusisha wengine na kuimarisha mushikamano wa kijamii. Kwa hivyo.